Mazingira gani ambayo ya nanipendeza napendelea mazingira tulivu safi na yenye maumbile ya asili Napenda mazingira yenye utulivu kwa sababu hunisaidia kufikiria vizuri kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo mahali pasipo kelele nyingi hunipa amani ya akili na kuna nifanya nijisikie huru Pia napendelea mazingira safi na yaliopangwa vizuri usafi huchangia afya njema na hufanya mahali paonekane pazuri na pa kuvutia kuishi na kufanya kazi. Zaidi ya hayo, napenda mazingira yenye miti, hewa safi na mwanga wa asili. Mazingira ya ina hii, uleta uzuri wa kiasili. Huboresha hali ya ma moyo na husaidia pia mwili na akili kuwa na afya bora.

Kuna timu ya kiragbi marekani ambayo ni bora zaidi. Kuna ligi ya rugby union ya kitaaluma nchini marekani inayojulikana kama major league rugby. Na ndani yake kuna baadhi ya timu bora za raga nchini marekani. Timu bora zaidi nchini Marekani inaitwa New England Free Jacks. Hii ni moja yapo ya matimu ambayo ni bora zaidi nchini Marekani kwani imekuwa bingwa wa Major League Rugby mara kadhaa mfululizo. Katika msimu wa 2025, Free Jacks walishinda taji la Major League Rugby kwa mara ya 3 mfululizo. Wakishinda na na pointi 28 kwa 22 dhidi ya Houston Sabacans.

Je, unapenda kucheza michezo ya ubao? Ndiyo, unapenda kucheza michezo ya ubao. Napenda michezo ya ubao kwa sababu hunifanya nitumia akili na kufikiri kwa makini. Michezo kama drafti, chesi, ama pia ludo. Hunisaidia kupanga mikakati, kufanya maamuzi na kuboresha uwezo wa kutatua matatizo. Na pia, michezo ya ubao huimarisha mahusiano ya kijamii. Kucheza na marafiki au familia, huleta mazungumzo, vicheko na ushirikiano. Ni njia nzuri ya kutumia muda pamoja bila kutegemea sana simu au runinga. Zaidi ya hayo, michezo ya ubao huburudisha na hupunguza msongo wa mawazo. Bada ya kazi au masomo, kucheza mchezo wa ubao kuna leta burudani tulivu na kunasaidia kupumzisha akili na maubongo.

Ni sifa zipi ambazo kiongozi mzuri anapaswa kukuwa nazo Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na sifa kadhaa muhimu zinazo msaidia kuongoza wengine kwa mafanikio mzuri Kwanza kiongozi mzuri anapaswa kuwa na kile ambacho tunaita uaminifu na maadili mema uaminifu huwa huwafanya watu wamuamini na kumfuata kiongozi bila shaka Kiongozi mwenye maadili mema huongoza kwa haki na mfano mzuri. La pili, kiongozi anahitaji akuwe na uwezo mzuri wa masili ali. Lazima aweze kusikiliza wengine, kueleza maono yake waziwazi na kutoa mailekezo yanaweleweka waziwazi. Mwasiliano mazuri huimarishwa kwa mshikamano wa timu au kikundi. Tatu, kiongozi mzuri anapaswa na uwezo wa kufanya maamuzi. Akuwe na ujasiri katika kuchukua hatua sahihi zinazofaa hata katika mazingira mangumu na awe tayari kuajibika kwa maamuzi yake. Zaidi ya hayo, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na huruma na kuelewa watu anawaongoza. Hii humsaidia kujenga uhusiano mzuri na watu, kutambua mahitaji ya wengine na kuwahamasisha kufanya kazi kwa bidii. Pia kiongozi mzuri anahitaji akuwe na uwezo wa kupanga na pia kueka mwelekeo. Akuwe na maono ya baadaye na ajue pia jinsi ya kueka malengo na ku kufikia pamoja na timu yake.

Je, kazi na timu ya mbali? Na fanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mawasiliano wazi ni thamu na saa zingine teknolojia. Kwanza, mawasiliano ni muhimu sana. Hutumia zana kama barua pepe, ujumbe wa papo kwa hapo na mikutano ya mitandaoni ili kushirikia na kimawazo. Kutoa tarifa na kuuliza maswali. Kuhakikisha kila mtu ambaye ako hapo anaelewa majukumu yake, pia kunasaidia kuepuka na mukanganyiko. Pili, napanga kazi vizuri na kuheshimu ratiba. Kila mtu akiwa maeneo tofauti ni muhimu kuweka muda wa mwisho wa kazi na kukubaliana ni saa ngapi za mikutano. Hii husaidia kazi kuendelea bila kuchelewa Tatu, kutumia teknolojia za kushiri kunaleta ushirikiano teknolojia za kushirikiana kama nyaraka za pamoja na zana za usimamizi wa kazi hizi hurahisisha kufuatilia maendeleo ya kazi na kuona mchango wa kila mshirika watimu Zaidi ya hayo, uaminifu na ushirikiano kwa kueshimu maoni ya wengine kutoa mrejesho mzuri na kuwasaidia pale wanapouhitaji msaada wangu. Hata kama hatuko pamoja kimwili mshikamano wa timu ni muhimu.

Je, ninafanya vipi wakati wa baridi? Wakati wa baridi, kwanza, ni hufanya mambo yanayosaidia kubaki mwenyeafya, joto na utulivu. Mimi huvango za joto kama sweater, makoti na soksi ili kujilinda vidi ya baridi. Hii hunisaidia kuepuka mafua na kujisikia vizuri siku nzima. Pili, uanapendelea kunywa vinywaji vya moto kama chai, kahawa, ama hatasupu. Vinywaji hivi unipa joto mwilini na kunifanya nijisikia mtulivu zaidi wakati wa baridi. Huanatumia muda mwingi ndani ya nyumba, nikifanya shughuli kama kusoma, kutazama vipindi vya elimu au burudani, na kupanga mambo yangu. Pia napenda kupumzika zaidi kwa sababu baridi huifanya mwili uchokea haraka. Zaidi ya hayo kuendelea kula chakula chenyelishe bora ili kuimarisha kinga ya mwili. Matunda mboga na chakula cha moto kuna saidia kubaki na afya jema.

Ndio napenda kutoa sadaka au mchango ni jambo nzuri na lenye umuhimu mkubwa katika jamii. Kutoa sadaka au mchango husaidia kuwasaidia wengine wanaohitaji kama maskini, wagonjwa, wanafunzi au jamii kwa ujumla. Hii huleta mabadiliko chanya katika maisha ya watu na hupunguza mateso. Pia kutoa ama kuchangia kujenga moyo wa ujenga moyo wa huruma na upendo. Mtu anapotoa, hujifunza kujali wengine na kutambua kwa kwa kile alicho nacho kinaweza kuwa msaada mkubwa kwa mtu mwingine. Zaidi ya hayo, kutuoa sadaka huimarisha mshikamano wa kijamii. Jamii inayosaidiana huishi kwa mani na umoja zaidi. Watu hujenga usiano mzuri na kuaminiana.

Jee, unawafahamu majirani zako? Ndio. Kuwa fahamu majirani ni jambo muhimu sana. Kuwa fahamu majirani hujenga mshikamano na amani katika jamii. Watu wanapofahamiana ama kujuana, watu huishi kwa heshima, kusaidiana, na pia kuepuka migogoro, ndogo ndogo na yenye isiyo ya lazima. Hii ufanya mazingira ya makazi yawe salama na yenye urafiki. Pia majirani husaidiana wakati wa shida au dharula. Kwa mfano wakati wa ugonjwa, msiba au hitaji a haraka, jirani anaweza kuwa msaada wa kwanza kabla ya msaada mwingine kufika. Zaidia ya hayo kuwa na uhusiano mzuri na majirani, huongeza usalama. Majirani wanafaofahamiana uangalia mali za kila mmoja na kutoa tahathari endapo kuna hatari au jambo lisilo la kawaida. Kwa upande mwingine pia, majirani husaidia katika maisha ya kijami. Kama kushirikiana katika shughuli za maendeleo, sherehe au mikutano ya kijamii Hi huimarisha umoja na maendeleo ya eneo husika.

Siku kuu naisherekea hivi nafanya mambo mbalimbali kulingana na aina ya siku kuu na tamanduni zetu kwanza mara nyingi hufanya sherehe ya kifamilia au ya kijami Tunakusanyika na familia marafiki au majirani kusherekea pamoja kwa chakula vinywaji na mazungumzo ya furaha Hiu hufanya siku kuu kuwa ya maana zaidi Pili, na shirikiana katika shughuli za kitamaduni au kidini. Kwa sikukuu za kidini, nafanya ibada au shughuli maalumu zinazohusiana na sherehe hiyo. Hii husaidia kuimarisha imani, maadili na mshikamano wa kijamii. Tatu, mara nyingi hufanya mapambo na maandalizi. Hii naweza kuwa kupamba nyumba, kuandaa meza, au kupanga zawadi kwa familia na marafiki. Na hata jamii, hii hufanya sherehe ionekane ya kuvutia na kufurahisha. Zaidi ya hayo, kushirikiana katika michezo au burundani. Michezo na burudani, huwa inafanya siku kuu iwe ya furaha, yenye mshikamano na kumbukumbu nzuri.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi kwa sababu gani? Ni vya kusisimua na hunifanya nijisikie sehemu nzuri sana sehemu ya hadithi kuingia kwenye maisha ya wahusika na kufurahia mapenzi. Changamoto na mshikamano wa hadithi hiyo huchangia burudani na kukumzika akili baada ya kazi au masomo. Napenda vitabu pia vya elimu ya sayansi na teknolojia. Hii huniwezesha kujua mambo mapya kuhusu dunia, mwili wa binadamu, saansi na uvumbuzi wa kiteknolojia hivi. Hii hufundisha kufikiria kwa kina na kunapanua maarifa yangu. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda vitabu vya historia na tamaduni. Hii huniwezesha kuelewa matukio ya zamani tamaduni mbali mbali na jinsi jamii zinavyo badilika.

Jee unaishi mahali ulipozaliwa Alaa hasha hapana siishi mahali nilipozaliwa ukiangalia watu wengi huhama kutoka walipozaliwa kwa sababu mbali mbali sababu tuseme yaw kwanza ni kutafuta elimu au kazi ambapo mtu anaweza kupata fursa bora zaidi katika mji au eneo lingine sababu nyingine ni kuboresha maisha kama kupata huduma bora za afya, usalama au mazingira, mazuri ya u kuishi. Wengine pia huhama kwa sababu ya ndoa, mambo ya kifamilia au majukumu ya kijamii Kwa ujumla kutoishi mahali, siezi sema ulipo ulipozaliwa si jambo baya. Kwani humpa mtu uzoefu mpya, umwezesha kukutana na watu, tofauti na kujifunza tamaduni jingine. Zingine, i mean.

Kwenye michezo ya kiolympiki, ama tuseme kwa olympiki napenda michezo kama riadha, ama athletics, hasa mbio za kasi. Napenda riadha kwa sababu inoanyesha uwezo wa juu wa mwili wa binadamu. Kama kasi, nguvu na uvumilivu, mbio za mita mia moja na mita mia mbili. Hunivutia sana kwa kuwa niza muda mfupi lakini zimejaa msisimko na ushindani mkubwa Pia riadha ni mchezo unao unganisha watu wa mataifa yote kila Kila nchi hushiriki na inafurahisha kuona wana mchezo wa kijituma Kuiwakilisha nchi zao kwa nidhamu na juhudi kubwa Hii jenga mshikamano wa ki mataifa na heshima Zaidi ya haya riadha inawahasisha vijana kupenda mchezo na mazoezi ya mwili inaonyesha kuwa Kwa bidii nidhamu na mazoezi mtu anaweza kufikia Mafanikio makubwa zaidi.

Kipindi cha televisioni nachokipenda ni hiki. Zaidi ni kile cha elimu na burudani ya familia. Napenda vipindi vya elimu kwa sababu vina nifundisha mambo mapta kuhusu sayansi, historia, teknolojia na pia tamaduni za dunia hii. Hii hufanya nijifunze huku nikifurahia vipindi hivyo. Badala ya kuchukua muda kwa mambo yasio na faida. Pili, napenda vipindi vya burudani ya familia kama sitcoms au utamasha za kitamaduni. Hivi vipindi huchanganya vicheko mafunzo ya maadili na burudani kwa kila umri. Ni njia nzuri ya kump kupumzika ama baada ya masomo au kazi na kufurahia wakati na familia. Na zaidi ya hayo vipindi vya michezo ya moja kwa moja au mashindano ya kimataifa pia ni vya kuvutia. Uwe unahamasisha ushindani, mshikamano wa timu na pia kufuatilia maendeleo ya wachezaji.

Mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu ya afya yangu na nishati yangu ya mwili. Kwanza, hufanya mazoezi ya kufanya mwili uchangamke kama kukimbia, kutembea kwa miguu au kuruka kamba. Hii inasaidia kuimarisha moyo, misuli na mifupa na kunafanya niwe na nguza kufanya shughuli zote za siku. Pili, nafanya mazoezi ya kuboresha ustadi wa akili na umakini. Kama mchezo ya mpira, chess, au mchezo ya ubao mazoezi ya haya huchanganya mwili na akili na husaidia kuondoa msongo wa mawazo Tatu, nafanya mazoezi ya kupumzika na kutuliza mwili kama yoga au kunyoosha misuli hivi hivi Hii husaidia kupunguza uchovu, kuimarisha utulivu na utulivu wa akili tuseme na kuboresha usingizi Zaidi ya hayo, hufuata ratiba dhabiti kila siku hutoa muda malumu wa kufanya mazoezi ili kuendeleza afya ya mwili na akili bila kukosa muda.

Napendelea kunywa angalau glasi sita adi nane za maji kwa siku ambayo ni takribani litamoja na nusu adi mbili. Kunywa maji kuna kwa kiasi hiki husaidia mwili kufanya kazi vyema. Maji huimarisha mfumo wa mengenyo husaidia ngozi kubaki yenye afya na kuondoa sumu mwilini. Zaidi ya hayo kunywa maji huweka mwili kwenye hali ya nishati mzuri. Kunawahidia kuthibiti kiu kuzuia uchovu na kuhakikisha pia mwili unafanya shughuli za kila siku kwa urahisi. La pili kunywa maji kwa mara kwa mara husaidia kufuata tabia bora za kiafya. Kama kuzuia kuumwa kichwa kuimarisha figo na moyo na kusaidia katika kudumisha uzito mwilini. Ha kwa ujumla napendelea kunywa maji kwa wingi wa kutosha kila siku kwa sababu kunahakikisha afya bora nguvu na mwili kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio. Napenda kununua tikiti za Tukio kwa sababu hufungua fursa ya kushiriki kwenye burudani au elimu ya moja kwa moja. Tuseme kwa mfano na kama tikiti za mchezo, tamasha la muziki au maonyesho ya sanaa huniwezesha kufurahia uzoefu wa kipekee usiopatikana kwa njia nyingine yoyote. Zaidi ya hayo, kununua tikiti kuna hakikisha nafasi yako kwenye tukio na kuondoa wasiwasi wa kukosa nafasi au kushiriki pole pole. Hii hufanya tukio liwe la furaha na lisilo na wasiwasi. Aah pili, mara nyingine kununua tikiti kunaongeza mshikamano na marafiki au familia. Kwani kushiriki tukio pamoja huimarisha uhusiano na kuunda kumbukumbu vizuri. Tuseme kwa ujumla kununua tikiti za Tukio ni jambo mzuri kwa sababu mnawezesha kushiriki, kufurahia na kujenga kumbukumbu za furaha pamoja na wapenzi wa burudani au familia na hata pia tuseme jamii.

Ndio, napenda kucheza mchezo ya video kwa sababu gani? Napenda michezo ya video kwa sababu hunifurahisha na kunipa burudani baada ya masomo au kazi, au shughuli ngumu za kila siku. Ni njia nzuri ya kupumzika akili na kuondoa msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, michezo ya video huhamasisha ujuzi wa kushirikiana na kushindana kwa haki. Mchezo wa timu au mashindano ya mtandaoni hufundisha kupanga mikakati, kufanya uamuzi, haraka, na kushirikiana na wachezaji wengine. Pili mchezo ya video, huongeza uwezo wa kushughulikia matatizo kwa ubora zaidi.

Ninaposhughulikia makosa kazini hufanya hivyo kwa utaratibu, nidhamu na uangalifu ili kuhakikisha yanayotatuliwa kwa ufanisi Kwanza natambua kosa na chanzo chake Hii ina umuhimu ili kuelewa ni nini kilisababisha kosa na jinsi ya kuepuka kutokea tena Mara nyingi ninaangalia hatua zote zilizofanywa kabla ya kosa kutokea la pili nawajibika na kuzungumza kwa uwazi Nikigundua kosa langu au la timu hueleza kwa viongozi au wenzangu kwa heshima na uwazi bila kujificha na kujaribu kulaumu wengine Tatu, hutafuta suluhisho badala ya kukasirika au kulalamika nashirikiana na wenzangu kutatua tatizo, kurekebisha kosa na kuhakikisha kazi inaendelea bila kuathiri mafanikio ya mtu ama mafanikio ya timu zaidi ya hayo hufanya tathmini na kujifunza kutokana na kosa hii husaidai kuboresha utendaji kazini na kuhakikisha makosa kama hayo hayajajirudia tuseme kwa jumla ninaposhugulikia makosa kazini, mimi hufanya hivyo kwa kutambua chanzo, uwazi kutafuta suluhisho na kujifunza ili Tukio kama hilo lisitoke tena Nasadia kuboresha kazi uaminifu na ufanisi wa kazini.

Nafanya hivi kuinua uzalishaji wangu kazini. Kwa kupanga muda wangu vizuri, kuweka vipaumbele na kutumia mbinu bora za kazi. Kwanza, napanga ratiba ya kila siku. Ninaweka majukumu muhimu kipaumbele, kuhakikisha kazi za lazima zinaisha kwanza, na kuepuka kuchanganyikiwa na shughuli zisizo za muhimu kwa wakati huo. Pili, natumia mbinu za kufanya kazi kwa ufanisi, hii ni pamoja na kutumia teknolojia, zana za usimamizi wa kazi au zile filani, kufanya kazi kwa njia inayopunguza muda, usio hitajika. Atatu, napumzika kwa wakati unaofaa, kupumzika, husaidia akili na mwili kurudisha nguvu, kuongeza umakini na kuendelea na kazi kwa ubora zaidi. Zaidi ya hayo, nashirikiana na wenzangu vizuri, kushirikiana kunasaidia kugawanya kazi, kupata maoni mapia kutoka kwa watu wengine na kupata msaada pale unapohitajika kutoka kwa watu wengine. Jambo hili linaongeza tije ya kazi. Ha, pia kwa ujumla ninapo ongeza uzalishaji wangu hufanya hivyo kwa kupanga muda, kutumia mbinu bora, kupumzika ipasavyo na kushirikiana na wenzangu. Kwa mshikamano mzuri Jambo linalo ongeza ufanisi na tuseme matokeo chanya kazini.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine kwa njia ya mawasiliano, heshima na mshikamano. Kwanza kutumia mawasiliano wazi na ya heshima nawasikiliza wenzangu kutoa maoni kwa heshima na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Hii hujenga uaminifu na mshikamano katika kazi. Pili, nashirikiana kwa bidii. Kushirikiana katika kazi kunanisaidia kufanikisha malengo ya timu, kuboresha utendaji na kuonyesha kuwa kila mtu ni muhimu katika mafanikio ya kazi pamoja. Tatu, unatoa msaada na kushirikiana katika changamoto nikiona mwenzangu anahitaji msaada namsaidia na kutoa suluhisho. Jambo linalosaidia kuunganisha urafiki na mshikamano kazini. Zaidi ya hayo nashirikiana katika shughuli za kijamii kama michezo, sherehe ndogo ndogo au mazungumzo ya kila siku. Hii huchangia kufahamiana zaidi, kuondoa baridi na kuleta kimaendeleo na kuongeza mshikamano.

Napenda kucheza mchezo wa mpira wa migu Kwa sababu ni mchezo unaohitaji ushirikiano wa timu nidhamu na mbinu unanifanya niwe na mazoezi ya mwili kuongeza stamina na kuboresha afya kwa ujumla Pia mpira wa miguu hunifundisha kushirikiana na wengine kuheshimiana kuheshimu sheria na kukubali ushindi au kushindwa kwa moyo wa mchezo kucheza na marafiki huongeza furaha na huimarisha uhusiano wa kijamii Hali kadhalika, mpira wa miguu hunipa burudani na kuniondolea msongo wa mawazo Baada ya kazi au masomo, kucheza mpira hunisaidia kupumzika akili na kujisikia mchangamfu Kwa kijumla, napenda mpira wa miguu kwa sababu unaleta afya mwilini, burudani na unajenga mshikamano Jambo linalonifanya nifurahie sana.

Ndiyo, napenda kutumia mfumu wa usalama wa vidole pale inapowezekana. Kwa sababu unahakikisha usalama wa kifaa au eneo. Huu mfumu unazuia mtu asiye idhinishwa. Kuingia kwenye simu, kompyuta au milango ya nyumba au ofisi. Zaidi ya hayo, mfumu wa vidole ni rahisi na haraka kuliko kuandika nambari au kutumia nene siri. Hakuna haja kukumbuka na nenosiri changamano na unafanya ufikiaji uwe raisi kwa miliki halali. Pili, mfumo huu unapunguza uwezekano wa uhalifu au utapeli. Kwani, vidole ni tofauti kwa kila mtu na haiwezi kurudiwa kwa urahisi. Hii huongeza usalama wa data, mali na taarifa binafsi. Kwa ujumla natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni salama, rahisi, kutumia na hutoa ulinzi wa kisasa Jambo linaloongeza amani ya akili na ulinzi wa amani.

Nenosiri naliweka aje salama? Ninaweka nenosiri langu salama kwa kufuata hatua muhimu za usalama wa kidigitali. Kwanza kabisa, kitu cha kwanza, natengeneza nenosiri ambalo ni ngumu sana. Natumia mchanganyiko, wa herufi kubwa na ndogo nambari na alama maalum. Hii hufanya iwe, vigumu kwa mtu mwingine kulikisia au kulivunja. Pili, situmii nenosiri moja kwa akaunti zote. Kila akaunti muhimu kama barua pepe mitandao ya kijamii au benki huwa na nenosiri lake tofauti. Hii huzuia akaunti zote kuadhirika mara moja endapo nenosiri moja litavujishwa. Tatu, sibandiki nenosiri mahali wazi wala kulishirikisha na mtu mwingine. Pia, naepuka kulitumia kupitia ujumbe au barua pepe zisizo salama. Zaidi ya hayo, kubadilisha nenosiri mara kwa mara, hasa nikihisi kuna hatari au imeingia kwenye kifaa cha mtu mwingine. Pia inapowezekana kutumia uthibitisho wa hatua mbili, two-factor authentication ili kuongeza ulinzi zaidi.

Ndiyo, napenda chakula kitamu Napenda chakula kitamu kwa sababu kinafurahisha hisia za ladha na pia kinaleta furaha wakati wa kula Chakula chenye ladha nzuri hufanya muda wa kula uwe wa kufurahisha na kunafanya nijisikie kuridhika Pia chakula kitamu huongeza hamu ya kula Hasa kama kimepikwa vizuri na kwa usafi Hi husaidia mwili kupata nguvu na virutubisho vinavyohitajika kwa shughuli za kila siku. Zaidi ya hayo, chakula kitamu huleta watu pamoja. Wakati wa kula chakula kizuri na familia au marafiki, uongeza mazungumzo, mshikamano na furaha ya pamoja. Hata hivyo, napenda chakula kitamu kwa sababu kinazingatia lishe bora ili kudumisha afya. Kwa ujumla napenda chakula kitamu kwa sababu huleta furaha, uimarisha mahusiano na kuongeza pia nguvu kwa mwili, huku nikizingatia afya yangu ya mwili.

Lengo la angu la muda mrefu kazini ni kuwa mfanya kazi makini mwenye ufanisi na kiongozi ya anayejulikana kwa uaminifu na mchanganyo chanya Napenda kufanikisha hili kwa sababu lina nipamotisha kwendelea kujifunza kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa bidii Lengo hili pia hufanya niwe mfano kwa wenzangu na kuhamasisha Seme kazini kwa nidhamu na ubora pili, lengolangu ni kuchangia maendeleo ya kampuni au shirika Kupitia kazi zangu na penda kuona timu ikifanikiwa miradi ikitimiza malengo yake na shirika likipata mafanikio ndelevu Alikadhalika lengolangu ni kujenga ustadi na ujuzi una onipa nafasi ya kuendelea kupanda cheo au kunda miradi yenye maana Hii ni muhimu ili kufanikisha maendeleo ya kita alamu na binafsi. Kuwa mfanyikazi makini, mchango chanya katika timu na kuendeleza ujuzi na uongozi bora. Ndizo lengolangu la mudamrefu kazini.

Ndiyo, napenda kuuoga kwa maji ya moto kwa sababu yana faida nyingi lakini pia, sas zingine kuna mambo ya kuzingatia Kuwoga na maji ya moto, hupumzisha misuli maji ya moto husaidia kupunguza uchovu wa misuli na kupunguza maumivu baada ya mazoezi au shugli nzito nzito Uboresha mzunguko wa damu pia maji ya moto hufanya mwili kupanua mishipa ya damu jambo linalongeza mzunguko wa damu na kusaidia afya ya moyo. Hutoa hisia ya utulivu, kuoga kwa maji ya moto kuna saidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Ikiboresha usingizi pia. Saa zingine maji ya moto pia kuna yako na madhara yake pia. Saanzingine kuwoga kwa maji ya moto sana huondoa mafuta ya asili ya ngozi. Jambo linaloweza kuifanya ngozi kuwa kavu au kuvimba kuongeza hatari kwa watu wenye pressures ya juu maji ya moto sana yanaweza kuongeza pressure ya damu kwa watu walio na matatizo ya moyo au pressure ya juu hatari ya kuungua kuoga kwa maji ya nanayechemka sana kunaweza kusababisha kuungua ngozi.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Napenda kucheza na watoto kwa sababu hunipa fura na tabasamu la moyo. Watoto huzidiwa na shauku, fura na ubunifu. Jambo lilanalofanya mchezo ama michezo kuwa ya kusisimua na burudani. Kucheza na watoto kuna hamasisha uhusiano wakijamii. Kunawezesha kujenga mshikamano, kuwasikiliza, kuelewa mahitaji yao, na kuwafundisha maadili au ujuzi wa msingi kwanjia ya mchezo. Zaidi ya hayo, kucheza na watoto wa huwamasisha ubunifu na nishati na pata nafasi ya kushiriki mawazo mapya, kujaribu mchezo tofauti na kudumisha mwili kuwa na afya na nguvu. Kwa ujumla, hufuraia kuchangia maendeleo yao na usaidia kuboresha usiano wakijami na afya yangu akili na mwili.

Kusikiliza redio, kuna manufaa kadha muhimu kwa maisha yangu ya kila siku. Kwa hivo na ndio maana napenda kusikiza redio, kupata taarifa na habari. Kwani redio, huwa inatoa habari za haraka kuhusu mambo ya ndani na kima taifa. Ikiwemo siasa, michezo, hali ya hewa na matukio muhimu. Hii usaidia kufahamu kina choendelea duniani. Saabzingine radio huleta burudani, radio hutoa mziki vipindi vya utani na mazungumzo ya burudani jambo linalo saidia kupumzika, kuondoa msongo mawazo na kufurahi wakati wa mapumziko Kitu ya tatu ni elimu Radio huendesha huendesha vipindi vya kielimu kama mafunzo ya afya, lugha, historia au sayansi Hii saidia kujifunza mambo mapya kwa uhurahisi saa zingine kuhamasisha jamii, kupitia matangazo na vipindi vya kijamii, redio huchangia kuelimisha jamii kuhusu afya, usalama, utunzaji wa mazingira na maswala ya haki urahisi na upatikanaji, redio inaweza kusikilizwa popote hata katika maeneo yasio na mtandao wa interneti au umeme wa kawaida Jambo linalofanya iwe chanzo, chahabari na burudani kila wakati.

Kifa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi nacho. Pasipo na simu ya mkononi. Simu ya mkononi ni muhimu kwa sababu inahusisha mawasiliano ya kila siku kuwa raisi. Kupitia simu inaweza kuzungumza na familia, jamaa na marafiki, wenzangu, kazini na kupata taarifa muhimu kwa haraka. Zaidi ya hayo simu hutoa urahisi wa kupata habari mtandaoni, barua pepe, mitandao ya kijamii na huduma za kibenki. Ama huduma za uwekezaji Hii inafanya maisha kuwa raisi na yenye tija Pili simu hutumika kama kifaa cha burudani Kwa kusikiliza muziki kutazama video au kucheza michezo midogo, hii husaidia kupumzika na kuburudika wakati wa mapumziko Kwa ujumla, siwezi kuishi pasipo simu ya mkononi Kwa sababu inahakikisha mawasiliano, habari, huduma na burudani kwa urahisi jambo linalofanya maisha ya kila siku kuwa raisi sana.

Napendelea kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mikono kuandika kwa kompyuta kuna rahisisha kazi kwa sababu ni haraka Kwani ninaeza kuandika haraka kurekebisha makosa bila shida kwa haraka na kuifadhi kazi kwa urahisi Pia kutuo fursa ya kutumia zana za kisasa kama upangaji, uchambuzi na kurekebisha maandishi kwa ubora zaidi Zaidi hayo, kuandika kwa kompyuta, kuna rahisisha kushirikiana na wengine, ninaweza kutuma barua pepe, nyaraka au ripoti kwa wenzangu au walimu bila kusafiri, jambo linalongeza ufanisi Hata hivyo, kuandika kwa mkono pia kuna faida, kama kuhimarisha kumbu kumbu na kuonyesha ubunifu katika michoro au mandishi maalumu Lakini kwa kila siku na kazi za haraka natumia kompyuta kwani nibora zaidi kushinda mkono.

Kujitunza ni muhimu sana kwa afya ya mwili, akili na hisia, na mimi hufanya mambo kadha kila siku ili kuhakikisha na najitunza vyema. Ninazingatia usafi ubinafsi, hii ni pamoja na kuoga mara kwa siku, kunawa mikono mara kwa mara, na kuhakikisha meno yangu ikosafi na ipasavyo. Usafi wa mwili husaidia kuzuia magonjwa na kunifanya nijisikia vizuri. Pili, ninafanya mazoezi ya mwili. Kwa mfano, kukimbia, kutembea au kufanya mazoezi ya nyumbani. Kusaidia mwili kuwa na nguvu, kudumisha afya moyo na misuli na kupunguza uchovu wa mwili. Tatu, ninakula chakula chenyelishe bora, tuseme kama matunda, mboga, protini na kunywa majia kutosha, kuna saidia mwili kufanya kazi vizuri na kudumisha nguvu, saidia hayo na pumzika na kulala vya kutosha, kupumzika, kuna saidia akili, kuondoa msongo wa mawazo na kuboresha utendaji kazini au shuleni. Napanga muda wa burudani na shuguliza kujifurahisha kufanya mambo ya ninayoyapenda kama kusoma vitabu kusikiliza muziki na kucheza michezo husaidia akili na hisia zangu kuwa tulivu na zanyefuraha.

Maua yana umuhimu mkubwa katika maisha ya binadamu kila siku. Ndiyo maana napenda maua. Si tu kwa uzuri wao bali pia kuna faida pia nyingi za maua maua yanaleta burudani na faraja ya akili kuona maua hutoa hisia za furaha, amani na utulivu Huhamasisha furaha ya hisia na kupunguza msongo wa mawazo Zawadi na mahusiano. Maua hutumika kama ishara ya upendo, heshima au shukrani. Watu wanapopeana maua. Hua na hisia za furaha na mshikamano wa kijamii, unaimarika. Maua ni mapambo na pia huleta mandhari. Maua hutumika kupamba nyumba, ofisi na hafla mbalimbali. Hii hufanya mazingira ya kila siku kuwa ya kuvutia na yenye furaha. Maua mengine yanatumika katika afya na tiba Baadhi ya mauwa kama mauwa ya Chamomile, ama tuseme Lavenda hutumika katika tiba ya kienyeji au utulivu wa akili Kuondowa wasiwasi na kusaidia usingizi maua ni ishara ya tamaduni ama simboli za tamaduni maua mara nyingi hutumika katika sherehe, maadhimisho na mila mbalimbali na huashiria mshikamano wa kijamii, heshima au maadhimisho ya kihistoria.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali, zinazo changia maendeleo, mshikamano na ustawi wa watu. Nashiriki katika shughuli za kijamii kwa kujitolea. Hii naweza kuwa kusaidia katika usafi wa mazingira, kuchangia miradi ya maendeleo ya jamii au kusaidia watu wanaohitaji msaada. Kujitolea uimarisha mshikamano na upendo miongoni mwa wana jamii Pili, ninashiriki katika mikutano na shughuli za kijami. Kushiriki mikutano ya kijiji au mtaa au vikundi vya maendeleo hunipa na fasi ya kutoa maoni kusikiliza wengine na kushiriki katika maamuzi yanayo husu jamii na heshimu sheria na maadili ya jamii kuishi kwa amani na kuwapa heshima wazee wangu na hali kadhalika kila mtu huchangia usalama na maelewano katika jamii. Pia huwa nawamasisha wengine kuishi kwa nidhamu na heshima.

Kujiandaa kwa mkutano hufanya kazi iwe rahisi na mkutano uwe na tija Ninafanya mandalizi ya tarifa kwanza kabisa Hii ni pamoja na kusoma nyaraka muhimu kukusanya data na kuwahikikisha ninaelewa agenda ya mkutano Hii hufanya ni jisikia tayari na kuongeza ujasiri wa kushiriki pili kabisa ninaandaa maswali na maoni na jiandaa kutuoa mchango yangu au kuuliza maswali muhimu yanaohusiana na mada ya mkutano Hii usaidia kushirikiana kufanisi na wengine Tatu, ninaweka mipango ya muda Ninahakikisha mipango, nimepanga muda wakuja mapema kuchukua vifaa kama kalamu, daktari, daftari samahani au kompyuta na kuzingatia muda wakuasilisha mchango yangu Zaidi ya hayo, nafanya mazoezi ya mawasiliano nikihitaji kuzungumza mbele ya watu nacheza au kujaribu jinsi, nitakavyowasilisha mawazo yangu kwa uwazi na kwa mtindo unao vutia.

Ninatumia muda wawastani. Karibia muda tatu, hadi masaama tatu, hadi masaama nne hivi. Kwanza napotumia mtandaoni kwa kazi na masomo. Hii ni pamoja na kutumia kompyuta au simu kuandika ripoti, kutafuta taarifa za kielimu, kusoma makala au kufuatilia mtandao ya kitaalamu. Hii huchangia kuongeza ufanisi na maarifa Pili ni natumia mtandaoni kwa burudani Hii ni pamoja na kutazama video kadha wakadha kusikiliza muziki hapa na pale au kushiriki kwenye mtandao ya kijamii kwa muda mfupi Hii husaidia kupumzika na kufurahia wakati wa mapumziko Tatu nazingatia kudhibiti muda Napanga muda wa mtandaoni ilikuwepuka kupoteza muda mwingi au kushugulika zaidi kuliko ilivyo lazima. Hii husaidia kulinda afya yamacho, akili na maisha binafsi.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu hadithi za ajabu kwa sababu zina nichochea mawazo na ubunifu na pia zina zinaleta ulimwengu wa kufikiria wenye matukio ya kushangaza wahusika wakipekee na mafunzo ya kipekee jambo linalofanya kusoma au kusikiliza kuwe kwa kufurahisha sana Pia hadithi za ajabu hufundisha maadili kwa njia burudani, kupitia visa na wahusika, mtu hujifunza kuhusu ujasiri, wema umumilivu, na busara bila kuhusu, bila kuhisi kama anafundishwa moja kwa moja. Zaidi, hadithi za ajabu husaidia kupumzisha akili. Bada siku ndefu ya kazi au masomo kuingia kwenye hadithi ya ajabu huniondolea msongo wa mawazo na kunipa furaha. Kwa ujumla, napenda hadi hadithi za ajabu kwa sababu zinaburudisha, zinachochea mawazo na hufundisha maadili. Na hali kadhalika hunifanya nifurahie sana kusoma au kusikiliza.

Napenda kutembea sehemu tulivu na yenye mazingira ya asili. Kwa mfano napenda kutembea kwenye bustani, kando ya barabara, zenye miti au karibu na maeneo ya kijani maeneo haya hunipa hewa safi, utulivu wa akili na nafasi ya kufikiri kwa kina bila kelele nyingi kutembea katika mazingira kama hayo, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, huimarisha afya ya mwili na kunifanya nijisikie mwenye nguvu Mara nyingine napenda kutembea jioni au asubuhi mapema wakati hali ya hewa ni nzuri na tulivu. Kwa ujumla napenda kutembea mahali penye utulivu asili na hewa safi kwa sababu kunanisaidia kupumzika, kufikiria na kudumisha afya njema.

Napenda mvua kwa sababu wakadhawakadha. Mvua ina manufaa makubwa kwa maisha ya binadamu na mazingira. Maji kutoka kwa mvua yanatumika kila siku. Husaidia kuzalisha maji ya kunywa, kupikia na kusafisha nyumba. Ni chanzo muhimu cha maji safi kwa binadamu. Kilimo na chakula. Mvua ni muhimu kwa mimea na mazao ya chakula. Husaidia wakulima kupata mazao bora. Hivyo, kuongeza lishe na chakula kwa familia. Mvua husaidia kudumisha mito, maziwa na ardhi yenye rotuba. Hii ni muhimu kwa mifumo ya ikolojia na viumbe hai. Uhifadhi wa mazingira. Mvua huongeza unyevunyevu na kupunguza joto kali, jambo linalofanya hali ya hewa kuwa tulivu na rafiki kwa binadamu na wanyama. Burudani ya afya ya akili sauti ya mvua hutoa hisia za utulivu na furaha kwa watu wengine. Husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza afya ya akili.

Kila mwezi wa mwaka unamanufaa yake, lakini kwa ujumla, mwezi unaojulikana kuwa na manufaa makubwa ni disemba. Napenda mwezi wa disemba kwa sababu likizo na sherehe hufanywa hujumuishwa huu mwezi. Ni mwezi unaujumuisha siku kuu nyingi kama krismasi, mwaka mpya na sherehe za kifamilia. Hutoa fursa ya kupumzika kushirikiana na familia na marafiki na kufurahia furaha na mshikamano watu huchukua muda wa mapumziko kuangalia mafanikio ya mwaka uliopita katika mwezi huu na kupanga malengo ya mwaka ujao hii husaidia kijasiri na kimaendeleo kuna michezo tamasha matamasha ya muziki na shughuli za kijamii zinazo fanyika jambo linalongeza mishikamano wa kijami na burudani katika jamii ya angu kwanza vijana wa dogo wanatairiwa katika huu mwezi wa disemba.

Simu yenye matumizi ya kawaida, ikiwa hutumii sana, kuchaji mara moja kwa siku inatosha, ili kuhakikisha betri inatosha kwa siku nzima. Simu yenye matumizi makali, ikiwa unatumia simu kwa michezo, mtandao, video au kazi nyingi, naeza kuhitaji kuchaji mara marudio mara mbili, hadi mara tatu kwa siku. Kuepuka betri kushuka sana, ni vizuri kuchaji simu wakati betri iki katika kakati ya asilimia ishiri ishirini hadi themamini badala ya kumuachia betri, kuwacha betri ikishuka hadi sufuri, mara kwa mara Hii saidia kuongeza muda wa betri na kuwakikisha simu inafanya kazi vizuri kwa muda mrefu.

Kitabu ni nachokipenda zaidi ni kile cha hadithi za kusisimua na kujenga ubunifu wa akili Napenda kitabu hiki kwa sababu hunichochia kufikiria kuunda picha akilini na kuingia kwenye maisha ya wausika hadithi zake hutoa msisimuko, changamoto na mafundisho ya maadili bila kuhisi kama unasomea kitu Zaidi ya hayo, kitabu hiki ufundisha madili na ujuzi wa maisha kupitia wahusika na matukio mtu hujifunza kuhusu ujasiri, uvumilivu, heshima na kushirikiana na wengine kusoma kitabu hiki hupumzisha akili baada ya siku ndefu ya masomo au kazi nzito nzito kuingia kwenye hadithii, kuna saidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa furaha Kwa ujumla napenda kitabu hiki kwa sababu kinachochea mawazo kufundisha madili na kutoa burudani hali kadhalika Jambo linalongeza furaha na maarifa katika maisha yangu ya kila siku.

Harufu na wipenda zaidi ni harufu ya maua. Hasa maua kama waridi au lavenda. Napenda harufu hii kwa sababu hunipa hisia za utulivu na furaha kuiona au kuipumua kuna saidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie tulivu na mwenye amani. Harufu ya mahua usiana na mazingira mazuri na mantari ya asili husaidia kuunda mahali ya furaha na mshikamano Ikiwa ni pamoja na wakati wa mapumziko nyumbani au bustanini Zaidia ya hayo harufu nzuri huongeza kumbukumbu chanya Wakati mwingine harufu ya maua inaeza kunirudisha kwenye kumbukumbu nzuri za familia, marafiki au matukio maalumu Kwa jumla napenda harufu ya maua kwa sababu ufanya akili ni tulivu utawafura na uimarisha kumbukumbu chanya Jambo linalo ongeza raha katika maisha kila siku.

Ndiyo, nagawanya taka zangu kwa sababu ni muhimu sana kwa usafi wa mazingira Kwanza, nagawanya taka zinazoweza kutumika tena na zisizoweza kutumika tena kama karatasi, plastiki na chupa za glasi, hutatuliwa tofauti Hili ziweze kurejelewa au kutumika tena Hii mbinu inasaidia kupunguza uchafu na inahifadhi rasilimali Ninaweka taka hatarishi tofauti taka kama dawa zilizopitwa na kemikali zinaifadhiwa kwa usalama ilikuwepuka hatari kwa afya na mazingira Ila ilipia hata watoto wadogo wasiguze Tatu, nashirikiana na jamii nikishugulika na takataka Pia naelimisha wengine au kushirikiana katika kuyaka mfumo wa usafi na utunzaji wa mazingira Nagawanya taka zangu kwa sababu kuna sai saidia usafi, kunaifathi mazingira, kunaimarishia, afya, na pia jambo hilo linastawisha maisha ya binadamu kila siku.

Napenda kupiga picha kwa sababu kuna umuhimu mkubwa sana kwa maisha ya kila siku na kumbukumbu za binadamu Tunapiga picha kwa sababu ya kumbuka matukio umuhimu picha zinasaidia kuhifadhi kumbukumbu za familia, marafiki, sherehe tulizoenda au safari tulizo safiri Baada ya muda picha hizo hurudisha kumbukumbu za furaha na matukio umuhimu kupiga picha pia kuna shirikisha wengine, kuna rahisisha ushirikisho matukio na mawapenzi wa familia marafiki au wafuasi watu mtandaoni. Hii huimarisha mshikamano wa kijamii. Kupiga picha pia kuna leta kujieleza na ubunifu. Inawezesha watu kuonyesha mtazamo wao binafsi na hisiazao kupitia mandhari, mwanga au michoro ya picha. Kupiga picha pia inaleta elimu na kumbu kumbu ya historia picha hutoa ushaidi wa matukio, sehemu au fulani, sehemu au halifulani Jambo linalo saidi ya elimu, utafiti na kuhifadhi historia kwa vizazi vijavyo Unajua kupiga picha pia inaleta uburudani yenye tija husaidia kupumzika kwa akili kufurahia mandhari na kuimarisha uhusiano na watu wengine unaopiga picha nao.

Mchezaji ambaye napenda wa michezo zaidi ni Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ni mchezaji mwenye nidhamu na bidii na juhudi zisizo na kifani. Anaonyesha jinsi mtu anavyo weza kufanikisha malengo yake kwa mazoezi. Mazoea ya kila siku na kujituma bila kuchoka. Pili, Ronaldo ana ujuzi wa kipekee na mbinu bora za kucheza mpira wa miguu. Uwezo wake wakupiga mabao, kuendesha mpira na kushirikina na wenzake wa timu kufundisha wanariadha na wapenzi wa mpira wa thamani ya mafunzo ya kifundi na mshikamano watimu. Ronaldo anaonyesha ujasiri na kujitolea haogopi changamoto na upambana kila siku hadi mwisho wa mechi na anakuwa mfano mzuri wa wachezaji wa changa wanaotaka kufanikisha ndoto zao. Zaidi ya hayo, Cristiano Ronaldo ana maadili mazuri ya kijamii, anafanya michango ya kijamii kusaidia wahitaji na kushiriki katika miradi ya kusaidia jamii. Kwa ujumla, Cristiano Ronaldo ndiye mchazaji ambaye nampenda zaidi.

Michezo ambao napenda kutazama ni michezo ya mpira wa miguu na saa zingine basketboli Napenda mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo wa haraka, unaoitaji mbinu, mshikamano wa timu na ujasiri kutazama mechi, kuna nifundisha jinsi wa chezaji wa na vyopanga mbinu, kushirikiana na kupigania ushindi bila kuchoka Pia kupigania timu, pia kupigania mashabiki Basketballi ni mchezo wa kufuraisha kwa sababu unamwendo wa haraka mashambulizi ya kiubunifu na ushindani mkubwa kutazama basketboli kuna changamisha akili na kuna nipa burudani wakati wa mapumziko Zaidi ya hayo, michezo yote ni nao ni na yotazama hufundisha maadili ushindani na haki na nithamu na mshikamano na wakikundi Pia hutoa nafasi ya kushirikiana na marafiki au familia wakati wa mechi Jambo linalo, ongeza furaha na mshikamano.

Nakumbuka vizuri sana Kumbukumbu ya kutisha ninaokumbuka ni ile ya dhoruba kubwa nilioiona nikiwa mdogo Nilikuwa nikiwa nje na ghafla hali ya hewa ilibadilika kwa haraka Mvua kubwa ikaanza, radi na umeme vilichanganyika na upepo mkali ukavuma Hali hiyo ilinifanya nijisikie hofu na wasiwasi na uoga mingi Nikahisi hatari ikiwa karibu Pili, kuna kumbukumbu pia ingine, hiyo ilinionyesha umuhimu wa tahadhari Nijifunza kuwa katika hali ya hatari, hali ya hewa ni muhimu kuingia sehemu salama na kutojisababisha hatari Zaidi ya hayo, kumbukumbu hiyo iliniburudisha kujifunza kuhusu mazingira Niligundua kuwa dhoruba ni sehemu ya asili, lakini pia inaitaji hofu ya busara na tahadhari.

Na hifadhi data yangu katika njia salama na zenye uhakika ili kuhakikisha taarifa zangu hazipotei na hazitumiki vibaya. Kwanza, ninatumia vifaa vya kidigitali vilivyo salama kama kompyuta, simu na disk za inje ama external hard drives. Ambazo zimefungwa kwa nywila au mfuyu mfumo wa usalama. Hii hunisaidia kulinda data zangu, data yangu dhidi ya mtu anae, asiyeidhinishwa. Ninahifathi data kwenye wingu ama cloud storage. Hii ni njia ya kisasa ninayo inayonipa uhifathi wambali ambapo. Ninaweza kufikia file zangu popote bila hatari ya kuharibika kwa vifaa vya kiasili. Wingu pia huruhusu kuendesha backup mara kwa mara. Kuhakikisha data, siyo data haipotei Ninaweka nyula imara na uthibitisho wa hatuwa mbili Two-factor authentication kwa akaunti zangu Hii husaidia kuhakikisha kuwa data yangu hai Haifikiwi na mtu asiyefaa na kuongeza usalama wa taarifa binafsi Zaidi ya hayo, napanga mfumo wa kufuatilia na kupanga data Nina ruhusu majadala kuekwa jina sahihi kupanga kwenye folder na kueka backup mara kwa mara ilikuwa na utaratibu na urahisi wa kupata taarifa.

Kushambulia mabadiliko kazini hufanyika kwa kuzikabili kwa ustadi, nidhamu na fikra chanya ili kuhakikisha mabadiliko yanatekelezwa kwa ufanisi. Kwanza zaidi ninaelewa sababu na malengo ya mabadiliko. Hii ni muhimu ili kuelewa ni kwa nini mabadiliko yanatokea na jinsi yanavyoweza kuboresha utendaji wa kazi au timu. Kujua malengo kunanisaidia kushirikiana vizuri na wenzangu. Pili, ninajiandaa kwa kubadilika, iii pamoja na kujifunza mbinu mpya, kutumia zana mpya au kubadilisha njia, inazofanya kazi ili kulingana na mabadiliko, kujitayarisha kunapunguza, hofu na kuchangamsha ufanisi. Ninafanya mawasiliano na wenzangu, kujadili mabadiliko, kuuliza maswali na kutoa maoni husaidia kuondoa mkanganyiko, kuongeza mshikamano, wa timu na kuhakikisha kila moja, anaelewa mabadiliko ipasavyo Zaidi ya hayo, ninafanya tathmini na kurekebisha Baada ya kutumia mbinu mpya au mfumo mpya, naangalia matokeo kujifunza kutokana na changamoto na kuboresha kazi ili mabadiliko yaendelee kuwa yana tija. Kwa ujumla kushambulia mabadiliko kazini hufanywa kwa kuelewa malengo, kujitayarisha, kuwasiliana na wenzangu na kufanya tathmini na marekebisho. Jambo linalosaidia kuongeza fanisi.

Kila jioni, kabla ya kulala Ninafanya baadhi ya mambo ili kujiaanda kwa usingizi mzuri na kuanza siku mpya vizuri Kwanza, ninasafisha mwili Hii ni pamoja na kuoga au kuosha uso na mara nyingine kubadilisha nguo ili kuwa msafi na huru kutokana na uchafu wa siku usafi husaidia mwili kupumzika vizuri Pili, ninaanda vitu vya kesho Tuseme kwa mfano napanga nguo zenye nitavaa kesho Viambatanisho vya shughuli au kazi ya kesho na nahakikisha kila kitu kiko tayari ili kesho ianze bila msongamano wa mambo Hii hufanya maisha kuwa rahisi na yenye mpangilio masaa mengina napumzika na kupumzisha akili hii inaweza kuwa Kwa kusoma kitabu Naweza sikiliza muziki tulivu au kuandika dayari yangu ili kuondoa mawazo yanayoweza kuingiliana na usingizi Zaidi ya yote ninafanya mazoezi madogo madogo au kutulia kutulia tu kwa kina au kufanya yoga ya jioni Hii husaidia kupunguza akili mingi mawazo mingi na kupanua usingizi wa ubora.

Kwanza kabisa, unapoanza kazi, ninatafuta hatua kadhaa ili kuhakikisha siku inaanza kwa ufanisi na nidhamu inayofaa. Ninapanga agenda ya siku, nachora ratiba. Ninaangalia kazi ambazo zinahitaji kufanywa leo. Nikipanga kipaumbele kwa kazi muhimu na dharura. Hii husaidia kuanza kazi, kupangulio na kuepuka, kuchanganyikiwa. Ninasoma barua pepe, taarifa au mawasiliano muhimu Hii hufanya nijue mabadiliko yoyote au maagizo mapya yayohusiana na kazi na timu Mi huanza na kazi zinazohitaji akili nyingi Kwa kuwa akili ni safi, mapema asubuhi ni rahisi kushughulikia kazi ngumu au zinazohitaji umakini zaidi Zaidi ya hayo, ninafanya mawasiliano ya haraka na wenzangu ikiwa kuna jambo la kushirikiana au kubadilishana taarifa Hii husaidia kufanikisha kazi kusahihi na kwa wakati.

Kitu kinachonifanya ni furahie sana ni kutumia muda na familia na marafiki. Napenda muda huu kwa sababu hunipa hisia za upendo, mishikamano na furaha halisi. Kuwa na watu ambao umewajua kutoka ukiwa mdogo. Kuwa na watu unaowapenda na wanaokupenda, kunafanya moyo wangu, ujisikie tulivu na kuridhika. Wakati huu huhamasisha mazungumzo, kucheka pamoja na kushirikiana katika burudani au shughuli za kila siku Jambo linaloongeza mshikamano wa kijami Zaidi ya hayo kutumia muda na familia na marafiki husaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au masomo na kunipa nguvu ya kisakolojia na kimaisha Kwa jumla, ninafurahia sana kutumia muda na familia na marafiki kwa sababu nafurahia kutoa mshikamano, kusaidia kupumzika na kunanijaza hisia chanya za maisha.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema zaidi kuliko wa kufanya mambo usiku sana. Kuamka mapema hunipa muda wa utulivu wa kupanga siku. Kufikiria malengo yangu na kuanza kazi nikiwa na nguvu na akili lilio wazi. Asubuhi huwa na kelele chache, jambo linalonisaidia kuzingatia kazi au shughuli zangu kwa ufanisi. Pia kuamka mapema hunisaidia kupanga muda vizuri, kufanya mazoezi madogo. Au kusoma kabla ya shughuli za siku kuanza. Hii hunifanya, nijisikie, nidhamu, na tayari kukabiliana na majukumu ya siku hiyo. Ingawa kufanya kazi usiku kunaweza kuwa na faida kwa baadhi ya watu. Kwangu binafsi kuamka mapema hunipa utulivu, umakini na mwanzo mzuri wa siku, naanza siku kwa uwazi, ndiyo maana napendelea zaidi, mtindo huu wa maisha.

Napendelea kufanya kazi na wengine kuliko peke yangu. Ingawa zote zina faida. Kufanya kazi na wengine kuna rahisisha kubadilishana mawazo na ujuzi Kila mtu huleta mtazamo wake kwa kazi Jambo linalosaidia kupata suluhisho bora na la haraka zaidi Pia huimarisha mshikamano mawasiliano na kujifunza kutoka kwa wenzangu Zaidi ya hayo, kazi ya pamoja huongeza motisha na uwajibikaji Unapofanya kazi katika timu, kila mmoja huwasimisha.

Sera gani ya kampuni unayoiona muhimu? Naona sera kadhaa za ya kampuni ni muhimu sana. Hasa sera ya usalama na ustawi kwa sababu inalinda watumiaji hasa vijana, dhidi ya madhara na matumizi mabaya. Sera ya faragha huakikisha taarifa binafsi za watu zinalindwa na kutumiwa kwa uwazi na kwa haki. Sera ya usawa na heshima. Huzuia ubaguzi na kuhakikisha kila mtu anatendewa kwa haki bila kujali tofauti zake. Sera ya uwajibikaji ni na maadili. Husaidia kampuni kufanya maamuzi yenye kuwajibika kwa jamii na mazingira. Kwa ujumla, sera zinazoweka usalama, heshima na uaminifu mbele ndizo muhimu zaidi.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini? Jukumu ninalopenda kazini zaidi ni kusaidia watu kutatua matatizo na kupata maarifa mapya. Napenda pale ninapoweza kueleza mambo magumu kwa njia rahisi. Kusaidia mtu kufanikisha lengo lake. Kutoa mawazo au suluisho, bunifu. Kujifunza vitu mpia kupitia maswali ya watu. Kazi inayohusisha mawasiliano kufikiri na kusaidia wengine kukua kunipa motisha zaidi.

Kuanzisha miradi ya kazi mpya, kunahitaji mipango mizuri na hatua za kufuata. Hivi ndivyo, mimi kwa maoni yangu naeza fanya. Kwanza nitatambua wazo la mradi, chagua wazo linalotatua tatizo au kukidhi hitaji fulani. Ya pili fanya utafiti, chunguza soko au mazingira ya kazi. Tambua walengwa, washindani na fursa zilizopo. Ya tatu nitapanga malengo, nitaweka malengo yaliowazi na yanayopimika Panga muda wa kufanikisha muradi ya nne nitatengeneza mipango ama mpango wa muradi Nitaandika hatua za utekelezaji, bajeti ama gharama rasilimali zitakazo hitajika, watu, vifa, muda na kadhalika ya tano nitatafuta rasilimali, nitatafuta mtaji au mfadhili Nitatafuta pia timu au watu wa kushirikiana nao ya sita nitaanza kwa hatua ndogo nitatekeleza mipango kidogo kidogo nitajaribu kwanza kabla ya kupanua ya saba nitafuatilia na nitatathmini kazi yangu Nitaangalia maendeleo ya mradi Nitarekebisha pale panapohitajika urekebisho ya nane nitaendelea kujifunza na kuboresha Nitajifunza kutokana na changamoto Nitaboresha huduma au bidhaa yangu.

Njia ya usafiri nayotumia kila siku inaweza kutofautiana kulingana na umbali na mazingira Lakini tuseme kwa mfano wa kawaida kutembea kwa miguu Kwa umbali mfupi ndani ya mtaa au shule Naezatumia baisikeli pia ikiwa umbali ni wakati au una njia salama Ntaezatumia matatu au basi Kwa safari za masafa marefu ndani ya mji Zatumia gari kwa umbali mrefu au hali ya dharura. Kwa wengi, watu uchangaya njiya hizi kulingana ndagarama muda na uraisi. Ndiyo.

Ndiyo, kutumia video kwa mawasiliano ni jambo linalofaa sana hasa kwa sababu inasaidia kueleza hisia na maneno kwa uwazi inarahisisha maelezo magumu kuliko maandishi tu inafanya mawasiliano ya mbali kuwe ya karibu mfano kwenye zoom, ama google meet, ama whatsapp pia inarahisisha mafunzo na kuonyesha hatua kwa hatua Hata hivyo, wengi hupima ni lini kutumia video Kwani inahitaji interneti dhabiti na wakati wa kutazama.

Kuna kazi kadhaa ambazo za nyumbani ambazo nazichukia. Ya kwanza kuosha vyombo. Mimi huona ni kama ni kazi inayochosha Kwa sababu haimaliziki. Unamaliza kuosha vyombo baada ya muda mfupi vyombo vingine vinajaa tena kazi kama vile kupiga pasi Hii naichukulia kuwa kazi inayochukua muda mrefu na inayohitaji umakini mwingi ili usiharibu nguo kazi nyingine ambayo nachukia ni kusafisha choo kwa sababu ya uchafu na harufu. Hili ni kazi ambayo mimi naiepuka na kuifanya kwa shingo upande kazi nyingine ni kupanga nguo ama kukunjakunja nguo. Ingawa kufua kunaweza kufanywa na mashine kuzipanga nguo kwenye kabati baada ya kukauka huonekana kama kazi inayochosha akili.

Je, wewe ni mtu wa kuchelewa ama mtu wa kuwahi. Mimi binafsi, halihalisi, mimi ni mtu wa kuwahi. Kuwahi ni jambo muhimu kwa sababu huonyesha nidhamu, heshima kwa wengine na uwajibikaji pia. Saa zingine pia husaidia kazi au shughuli zianze kwa wakati unawofaa bila msongo. Ukiangalia kuchelewa mara kwa mara kunaweza kusebabisha kupoteza fursa kuwaribu mipango na kuonekana kama kutothamini mudawa wengine. Ingawa wakati mwingine huweza kuaebabisha na mazingira ya zisio. Zuhilika.

Je, unapenda kuenda sinema mara ngapi? Kuenda sinema kwanza, kuna umuhimu mkubwa kwa watu kwa sababu huchangia burudani, elimu na ustawi, wa akili. Baadhi ya faida zake, ya kwanza ikiwa burudani na kupumzika, sinema hutoa njia ya kuondoa msongo wa mawazo na kujiburudisha baada ya kazi au masomo. Saa zingine pia unaeza kujifunza mambo mapya. Filamu nyingi zinafundisha historia tamaduni, maadili au hali halisi ya jamii faida ingine yake ni kuendeleza ubunifu na mawazo kuona jinsi hadithi zinavyoundwa, kuongeza ubunifu na uwezo wa kufikiri kwa mtazamo pana saa zingine pia huimarisha mahusiano ya kijamii kuenda sinema na familia au marafiki huchangia mshikamano na furaha ya pamoja Hali ya kipekee ya kuona na kusikia. Sinema inatoa uzoefu wa kipekee kupitia sauti, mwanga na michoro, tofauti na kutazama kwenye simu au TV ndogo.

Napenda kuandika au kuongea. Unapenda kuandika kwani ufaa pale mtu anapotaka kueleza mawazo kwa kina. Kupanga hoja vizuri au kuwasiliana bila presha ya papo kwa hapo. Kuongea halkadhalika ufaa zaidi kwa mawasiliano ya haraka. Kueleza hisia na kujenga maelewano kupitia sauti na ishara.

Je, unapenda kujifunza historia, ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu inafundisha kutoka makosa ya zamani, kujua matukio ya zamani, husaidia kuepuka kurudia makosa yale yale. Kutoa uelewa wa tamaduni na jamii. Historia inaonyesha jinsi watu nchi na tamaduni zilivo jengwa dunia tulionayo leo. Historia inachochea fikra na ubunifu. Kujua changamoto na mafanikio ya zamani kuongeza uwezo wa kufikiri na kutatua matatizo. Pia historia pia inashirikisha hadithi. Historia ni njia kusimulia hadithi za kishujaa changamoto na mafanikio ya watu tofauti.

Je, umewai kutembelea ziwa au mto? Ndio, nimewai kutembelea ziwa na mto. Ziwa mara nyingi lina tulivu. Lina maji tulivu yenye upepo mdogo juu yake. Pande zake huwa na mchanga miamba au mimea ya maji kama majani ya lili au mikoko. Uweza kuwa kituocha wanyama poli, samaki, ndege wa maji. Na wanyama wadogo anawakaa karibu na maji. Jua linapochomoza au kutua linafanya maji ya ziwa yaonekane kama kioo kinachongaa na kuleta mandhari ya kupendeza. Halikathalika nimewai kutembelea mto. Mto hujilimbikiza maji kutoka sehemu ya juu hadi kwenye ziwa au bahari. Pande zake huwa na mimea ya kijani, miti na nyasi. Mto hutoa sauti ya maji yanayoopita. Ambayo hufanya eneo liwe na utulivu wa kipekee. Mara nyingine ndege na wanyama hutumia mtu kama chanso cha maji na chakula.

Zawadi gani nzuri umewahi kupokea? Nimewahi kupokea zawadi za kihisia kama kadi ya pongezi au barua yenye maneno ya dhati, picha au albamu ya kumbukumbu. Nimewahi kupokea zawadi za matumizi kama nguo, viatu au tishati, vifaa vya shule au kazi kama kalamu nzuri, daftari au kitabu cha mafunzo. Nimewahi kupokea zawadi za burudani, tiketi za sinema, tamasha, au mbuga ya wanyama, michezo, kitengo cha muziki. Nimewahi kupokea zawadi za ubunifu, vitu vya ufundi au sanaa, kazi za mikono zilizotengenezwa kwa upendo. Nimewahi kupokea zawadi za lishe, chokoleti pipi au kikombe cha kahawa.

Unajihisi vipi kuhusu tathmini za kazi Kitu cha kwanza kudhibitisha ufanisi Tathmini husaidia kuona kama kazi imefanywa vizuri au kama malengo yamefikiwa Kitu cha pili kujifunza na kuboresha inatoa fursa ya kujua ni wapi kunaweza kuboreshwa au kufundishwa zaidi Kitu cha tatu kutoa mamrejesho wanafunzi ya wafanyikazi hupokea maelezo juu ya nguvu zao na maeneo yanayohitaji jitihada zaidi Kitu cha nne ni kuhamasisha Tathmini zuri inaweza kutoa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi Kitu cha tano kupanga siku za baadaye husaidia kupanga hatua mpya za kazi au masomo kulingana na matokeo.

Je, unapenda hesabu? Napenda hesabu sana. Hesabu ni somo la msingi lenye. Manufaa mengi katika maisha ya kila siku. Na maendeleo ya mtu binafsi. Pia ina baadhi ya manufaa yake. Kitu cha kwanza kuongeza uwezo wakufikiri. Hesabu husaidia kukuza ufahamu wa mantiki. Uchambuzi na tatizo kutatua. Kitu cha pili kutathmini na kupanga fedha. Hesabu inasaidia kuhesabu pesa, bajeti. Na kuamua manunuzi kwa uangalifu. Kitu cha tatu, hesabu inasaidia kutatua matatizo ya kila siku. Kuanzia kupima viwango, muda, umbali, hadi kugawa chakula kwa usawa. Hesabu husaidia katika sayansi na teknolojia. Hesabu ni msingi wa masomo kama fizikia, kemia, kompyuta na uhandisi. Kitu cha tano kuongeza uangalifu na usahihi. Hesabu hufundisha kuwa makini na kuzingatia kila hatua ili kupata matokeo sahihi. Kitu cha sita na tuseme cha mwisho kuunda misingi ya maamuzi. Hesabu inasaidia kufanya maamuzi sahihi kulingana na namba ya takwimu.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia vitu vinavyotumika tena. Kama chupa za maji, mifuko ya kitambaa na vyombo vya chakula badala ya plastiki ya mara moja. Kitu cha pili kwa kuepuka plastiki ya matumizi ya mara moja kama straw sahani za plastiki na mifuko mindogo madukani. Kitu cha tatu ni kwa kuchagua bidhaa zenye vifungashio rafiki kwa mazingira kama karatasi au glasi badale ya plastiki. Kwa kutenganisha taka, plastiki hukusanywa kando kwa ajilia kuchakatwa. Kitu cha tano ni kuhamasisha wengine, kuwa shauri familia na marafiki kuhusu manthari ya plastiki kwa mazingira. Kwa kuifupi, kupunguza matumizi ya platiki, husaidia kulinda mazingira, afia binadamu na viumbe hai na ni jukumu la kila mtu katika jamii.